Kwa kuenda kazini, kuna faida nyingi sana. Mambo ambayo unafanya kazini huwa yanaweza kukufanikiza au yanaweza kukuweka dhiki. Muda wangu ambao nimekuwa nikifanya kazi, nimeona mafanikio mengi sana. Kazini nimekua na nafasi ya kujifunza mambo mengi. Kila wakati nimekuwa ninapata ruhusa ya kusoma jambo hili au lile. Ni baraka kubwa sana kuweza kujifunza mambo mapya kila siku. Nakumbuka wakati nilipoanza kazi sikuwa na ujuzi wowote. Nilipata tu kupata nafasi ya kufanya kazi lakini sikuwa naelewa ile kazi. Ikanibidi nijikakamue, nitie bidii, nianze kujifunza mambo ambayo sijui ili niweze kuieka ile kazi. Katika ile hali ilinifanya nianze kuwa nafanikiwa na masomo aina mbalimbali. Kitu kingine ambacho ni cha mafanikio nimepata kazini ni kukuwa katika kuwa leader, kuwa mtu kiongozi. Wakati nilikuwa sijaingia kazi, nilikuwa sijielewi sana kwa sababu mambo yangu yalikuwa naongozwa na mambo vile iko, matarajio vile iko. Lakini, ukianza kufanya kazi na ujue kazi yako kuifanya vizuri, unajikuta kwamba unakuwa kielelezo kwa watu wengine. Hivyo ikanifanya kuwa mimi na kufanikiwa kuwa kiongozi. Na uongozi ni baraka, maana unaelekeza watu katika njia fulani ambayo inaeza kuwasadia. Pia mafanikio ingine ambayo nimepata ni kuhusu kuweza kujua kuzungumza na watu aina mbalimbali. Wakati ambao hutoki wala hufanyi kazi, huhusiki sana na kuzungumza na watu, maana uko peke yako, kwa hiyo haujali sana. Lakini wakati uko kazini, unapata changamoto kadha wa kadha, na unapatana na watu ambao ni wa aina tofauti. Kwa hivo, lazima ukajikakamue kuweza kujua kuwa unazungumza na watu. Uwe na mawasiliano mema na watu wengine. Kwa hiyo, wakati wangu ambao nimefanya kazi, nimejikuza sana katika sekta ya mawasiliano, yaani communication, kujua kuelewa, kuelewa kuongea na watu ambao ni wa tabaka mbalimbali, wawe ni wa tabaka ya chini, au wawe ni viongozi. Na hiyo imenipa kuwa na furaha zaidi. Kazi ni mzuri. Kwa kufanya kazi pia imeniwezesha kupata mapato ambayo nimeweza kuwa nikiweka, nikikusanya ya kunisaidia kwa maisha ya usoni. Kama nisingalikuwa sifanyi kazi, singefanikiwa na kupata chochote. Nikaweza kujinunulia vitu kama shamba na pia gari. Kwa hiyo kufanya kazi ni kuzuri maana inakupatia pia mapato.

Chakula ni mzuri sana. Hasa kwa ni yetu. Ni muhimu sana kuweza kujipatia chakula cha kula. Ili ikanufaishe na mwili wako. Chakula ziko za aina mbalimbali. Kuna chakula ambacho unaweza pika polepole. Ukitumia vifaa kama vile kuni. Kama huku sehemu za kwetu. Huwa tunapika chakula. Ingine inaanza kupikwa mapema. Ikae, iive, pole pole pole pole, kunazo chakula kama hizo. Pia kunazo chakula ambazo, hazikai unaweza kuzipika harakaharaka, kwa hivo inakua, inaiva haraka. Vyakula vingi ambavyo hupikwa haraka ni kama mayai, au nyama, au chai, au vitu kama zile pancake zinaeza kupikwa haraka haraka. Chakula zingine kama vile mboga za kienyeji, chakula chetu tunakipenda Kenya, chakula cha githeri ambayo ni mahindi na maharagwe huwa inahitaji muda, hata mapojo inahitaji muda kupika kwa hivyo haifai kupelekwa haraka. Mimi kwa maoni yangu mimi napenda chakula ambacho kinachukua muda kupika. Kwa sababu ni chakula ambacho kinaiva polepole na kinaiva vizuri na mara kwa mara unapata ni chakula za kujenga afya. Vyakula vingi ambavyo vinapikwa vya haraka huwa sanasana haziivi vizuri, sio kwamba hakuna zile zote haziivi vizuri, zinaiva haraka, lakini kulingalana mimi, mimi napenda chakula ambacho kinachukua muda jikoni. Ni kumaanisha kwamba hiki chakula umekifikiria, umekuwa na muda wa kujipanga, kuona vile uta utengeneza, au vile utaupika. Kwa hiyo ni ikija, ikiwekwa mezani, inakuwa ni chakula ambayo ni nzuri. Chakula cha haraka ni cha kubahatisha. Saa zingine ulikuwa haujui utapika nini, kwa hivyo unafanya tu haraka uweze kupata kitu ya kuweka kwa tumbo. Kwa hivyo, haufikirii sana pengine hata manufaa ya ile chakula ni mambo tu ya haraka haraka. Saa kwa maoni yangu mimi napenda chakula ambacho kinachukua muda kiasi. Kuitayarisha.

Kazini, mawasiliano ni muhimu sana. Na kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kuwa kwanza na uongozi bora. Uongozi bora unamaanisha kwamba kiongozi anatakiwa awe na uwezo wa kuwasiliana katika njia ambayo inafahamika na kueleweka. Ili aweze kuongoza wengine ambao wako chini yaki waweze kutimiza malengo ya kampuni ambaye watu wanafanya kazi. Hicho ni kipaumbele cha maana sana. Maana kama hakuna mwelekeo, watu watapotea. Kingine ni kwamba ni muhimu kuelewa maono ya pale ya kampuni. Na ni maono hayo yanapeana kipaumbele kwa sababu maono ndio itafanya mazungumzo yawekwe chini, maono ndiyo itafanya watu waanze kufikiria jinsi ya vile watafanya kazi na vile watatimiza malengo yao. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweka maono wazi na kwa njia ambayo inaeleweka ili iweze kurahisisha mawasiliano kwa wale wote ambao washikadau ambao wanahusika. Hizo kwangu ni maoni kubwa sana za kusaidia pale kazini kusukuma mawasiliano na kuweza kuleta matarajio mema pale kazini.

Kila jioni, kabla sijalala, huwa, nina shuguli katha wakatha. Unajua, ukiwa kwa nyumba, au kama ulikuwa umeenda kazini ukarudi, tapata hauwezi kuja tuu, na kulala. Kuna mbaadi ya vitu ambavyo lazima umalize, diyo na wewe ukajipange, kulala, au kutulia. Maambo yale huwa nafanya, kwanza kabisa ni kuwakikisha kwamba. Watu wana chakula chajioni. Na hii chakula ya jioni, imeanza kutayarishwa mapema, ili, watu waeze kula, kwa muda ambao unafaa. Pia, baada ya kula, ninahakikisha ya kwamba, viombo ambavyo vilitumika, vimeoshwa na zimekua safi. Ili zisilale zikiwa chafu na zikaleta wadudu, wakati wa usiku. Pia, nikimaliza, hua napenda kuona habari ya, televiseni kujua mambo vile ya livyokwenda. Hasa katika habari, za saa tatu za usiku. Usikia yale ambayo yamefanyika. Nikimaliza hapo, uwa na chukua kitabu yangu, ninasoma. Nikishasoma, na tafakari. Tapenda kuwa na muda waku tafakari, vile maneno yangu yalikuwa kwa siku. Wakati mwingine, huwa ninaoga jioni, na hakikisha nimesugua meno niko msafi. Ndio wakati na lala, na hisi kama ile uchovu yote ya mchana, imetoka. Nikitoka hapo, ninachukua kitabu changu, na soma, hata kama ni seemu kidogo, basi nikitarajia kulala. Kisha naweka mziki taratibu, ambayo, inanivutia au inanifanya niwe ni hisi usingizi na papo hapo najikuta, nimelala zangu. Hayo ndio baadi ya maneno ambayo mimi ufanya au mambo, ambayo mimi ufanya kabla ya kulala.

Upishi ni mzuri sana hasa kwa sisi akina mama au wanawake, upishi imekuwa tangu jadi ni kama ni kama kazi ambayo mwanamke aliumbwa kufanya. Kwa hivyo, kwa sisi wanawake inakuwa kama ni natural, kama ni kawaida kupika. Swali umeniuliza kama kuwa napenda kupika. Mimi napenda upishi sana na tena ninapenda kupika kulingana na vile mimi mwenyewe nahisi nataka chakule yangu iwe. Tangu utoto wangu nimekuwa nikipika. Kama msichana wa kwanza nilianza kujifunza kupika nikiwa mdogo sana nikipikia baba yangu na baba yangu alikuwa na matarajio ya chakula mzuri ambayo imeiva na inaandaliwa wakati ambao unafaa bila kuchelewa. Kwa hivyo nilikuwa nampikia chakula na ikawa kuwa nikajifunza kujua upishi. Nimekuwa kwa miaka yangu nikipika na ninapenda kupika. Mimi ni mpishi na ninaamini chakula changu ni chakula kizuri kitamu na kinapendeza wengi. Watu wakija kwangu kunitembelea huwa wanasema chakula yangu ni nzuri na wangetaka kurudia tena wale chakula changu. Mimi ni mpishi bora, bora, siyo bora mpishi, mimi ni mpishi bora.

Katika maisha yetu ni kawaida kuwa na vitendo ambazo ni njema na mingine huwa, mingine siyo kwa kupanga lakini yanakuwa siyo matendo mema. Mimi kutoka utoto wangu nimekuwa mtu ambaye ninaogopa mungu kwa hivo ninaamini kutenda wema kunaniletea baraka. Na pia nafsini mwangu huwa naishi nikijua kile unachopanda ndicho utavuna. Kwa hivo, kwangu ni kawaida kuwa nikifanya matendo mema vile najihisi. Siwezi kuwa mahali nione mambo yanaharibika na kuangalia. Napenda chochote ambacho ninafanya au nikiwa na uhusiano na watu wowote. Niweze kuwa wa baraka nisikue mtu ambaye hakuweza alifunga macho kwa watu ambao walikuwa pengine wanapitia mambo magumu na nikawa siwezi kusaidia kwa vyo vyote vile. Kwa hivyo matendo mema yamekuwa ndani yangu na kila siku uwa lazima nitende jambo moja njema au jingine. Kimaumbile pia au baraka ambayo mungu amenipa ni kuwa mtu ambaye anapenda kuwapa motisha watu wengi. Pia kikazi ndiyo kazi yangu ya kama life coach kuwachangamsha watu kuweza kufikia malengo yao ya maisha. Hiyo kitendo ni kitendo kizuri na bado ni kazi kwangu na pia nahisi kama ni wito. Kwa hivyo kila siku nikiamka kwa sababu niko na kipindi kwa mtandao kwa kuwapa watu motisha huwa ninafanya na hicho naamini ni kitendo chema. Lakini kuna kitendo ambacho nilifanya na sijawahi kusahau. Wakati mmoja, nilikuwa na mtoto wangu mdogo nimemzaa. Kunaye ijirani yangu pia alikuwa na mtoto mdogo. Mama yake alikuwa ni kahaba. Lakini mimi nikaachiwa yule mtoto na mfanyi kazi. Kwa sababu yule mama yake kahaba alikuwa namwacha mtoto bila kumlisha. Kwa hivyo nilijikuta, nilikuwa napikia mtoto wangu na pia nampikia yule mtoto. Ikafika mahali kwa sababu yule mtoto afya yake ilikuwa mbaya. Nikawa na mnyonyesha titi langu bila kumwelezea mama yake. Hawezi kuishi asije akafa. Na hilo ni tendo ambalo nikiangalia, niki kumbuka huwa. Linani furaisha na wakati mwingine naona majonzi maana niliona yule mtoto alikuja akawa mkubwa msichana mrembo zaidi na ninaamini atakuwa wa kusaidia watu wengi sana. Kwa hivyo hiyo ni kitendo kubwa ambayo nilifanya na ninahisi uzuri kwa roho yangu kwa kwamba niliweza kumshikilia yule mtoto asije akafa na akawa amekua na ni msichana ambaye amemaliza hadi masomo. Kwa hivyo hiyo ni tendo ambalo sitawahi kusahau.

Watoto ni wazuri, tena ni wachangamfu sana. Wakiwa kando yako, wanakufanya, unafanya, unafanya zoezi bila kupenda. Tena watoto wanakufanya, akili yako inakuwa stadi. Huwezi kuwa tuu unazubaa. Kwa sababu, mtoto anawezakuwa hapo, akatoka kidogo, akaenda kwa moto, au akaingia pahali pabaya auaka umwa na chochote. Watoto wakiwa karibu kukua kwao kila wakati wanaendelea wanapenda kucheza. Na michezo yao ni yainatofauti tofauti. Maisha yao hasa ni kucheza wakikuwa. Na mimi kama mama nimezaa watoto nne. Na watoto wangu nimewapenda sana. Wamekua katika mikono yangu. Na jambo ambalo nilifanya la maana ilikuwa ni kwamba wakati nilipokuwa na walea, siku fanya kazi nyingine ila tu ilikuwa ni kazi ya watoto wangu. Siku kubali kua ndikwa kazi, niliamua ni watunze watoto wangu, hadi wawe watu, wakwenda shule, waweze kuji, saidia. Nasema hivyo kwanini, nasema hivyo ndiyouelewe kwamba napenda watoto. Napenda kucheza nao ili niweze kuelewa akili zao vile zinafanya kazi. Nimecheza na wao wakiwa wadogo hadi waka toka katika shule zile za chekechea na sasa hivi ni watu wakubwa ambao ni watu wakuheshimika. Pia kule kanisani nilikuwa nafunza watoto. Sababu mafunzoya watoto inavichekesho na pia kuna kudansi na kufurahia. Kwa hivyo, ninapenda sana kucheza. Pia kuna wakati mwingine hapa nyumbani iliamua kuwa na wafunza watoto. Niliamua kuwa wafunza watoto kwa sababu napenda watoto. Na wakati na wafunza, tunafanya mchezo mingi ndiyo watoto waweze kuelewa. Katika ile kucheza, pia inakuja na mafunzo. Kwa hivyo, mimi nilipenda watoto sana.

Ukiwa maali popote, kama vile kwa jamii, au hata kazini, unagundua ya kwamba kazi mingi, unaweza kufanya ukiwa peke yako. Lakini, ukiweza kushirikiana na wengine, inafanya kazi kuwa raisi. Kwa hivo, kufanya kazi ya ushirikiano, na wengine, kwangu nikitucha manaa sana. Mimi ni mtu ambaye napenda kuwa na watu, au kuwa katika vikundi mbali mbali. Nimeona faida ya kushirikiana na wengine, maana, mkishirikiana mzigo ambao unakua, unaeza kuwa mwepesi. Kunazo mashirika ambazo, tumekua tukishirikiana, wakati mambo yanakua magumu, mwingine akiwa ni mgonjwa tunashirikiana, tunajadiliana, tunaona vile tunasaidiana. Ndio mtu apate usaidizi. Tukiwa kazini, ushirikiano inakua sasa muhimu zaidi. Kwa sababu kazi, kuna vile mimi ninaona na kuna vile mwenzangu anaona na kuna mwenzangu mwingine akona kipawa tafauti kushinda yangu na ingesaidia katika ile kazi tungefanya, ili tuweze kufaulu. Sasa, kazini, iyo ushirikiano inakua ya maana sana, maanake tunakaa, tunazungumuza, tunapanga kazi, na tunaweza kufanya kazi vizuri, tukitumia nguvu, za kila mmoja wetu, yani strengths. Mtu akiwa mzuri kwa jambo fulani, tunampa jukumu mwingine, tunampatia jukumu, kisha tunafanya iyo kazi sisi wote pamoja na mwishoe inakua inatendeka vizuri sana. Pia, wakati tunafanya kazi kwa ushirikiano, inaleta watu kunye nyekea na kueza kujua kuuliza maswali na pia inaleta uhusiano mwema. Na wengine. Unaweza kuelewa, nguvu za wengine na weaknesses zao pia unaweza kuzielewa. Kwa hivo inakua raisi, unajifunza kufanya kazi na watu kulingana na, nguvu zao na pia udhaifu wao. Kwa hiyo, ushirikiano, inafanya, tufanye kazi na tutoe kazi ambayo ni ya hali, ya juu.

Viatu ni moja wapo ya vile vitu ambazo tunavaa kukamilisha kujivaa na viatu kuna viatu aina mbali mbali. Kuna vile viatu ambazo ni za kwa sababu mimi ni mwanamke vile viatu za na wamawake kunazo zile ziko na high heels ama mastilieto. Kuna hizo viatu kuna zingine za chini ambazo siko chini kabisa na kuna zingine ambazo ni viatu vyawazi yani open shoes unaweza kuvaa kama utaki hizo pia kunazo zile rubber shoes ambazo unaweza enda na tembea nazo kwa mudamrefu. Mimi ninapendelea kuvaa viatu ambavyo siyo vya juu sana na siyo vya chini. Viatu vya juu uwa nikivaa nasikia vinanifinya kama hizo palms ambazo zikona sharp end na uwa nasikia nahisi uchungu kwa mguu wangu. Lakini viatu ambazo zikuwa hapo kadri hapo katikati uwa nasikia nikiwa comfortable nikiwa vizuri nikivaa hizo ndizo viatu mimi huwa napendelea kuvaa kwa sababu naweza zivaa na nguo yoyote na nihisi kwamba niko sawa sawa. Viatu hivi vingine, rubbers nategemea na mahali ninaenda, kama niko na pahali pa mudamrefu na weza amua kuvivaa. Open shoes ni nzuri lakini wakati mwingi inaleta vumbi kwa miguu kwa hivyo kivaa na tena unasikia kama miguu inaanza kupasuka ni kivaa sana sana. Kwa hivyo mimi napenda viatu ambavyo ni vi-closed, yani vimefungwa, na viwe haziko juu na haziko chini, ziko hapo kadri, hapo katikati.

Chumba changu cha kulala diyo chumba ambacho natumia wakati mwingi. Na ndiyo chumba ambayo ninaipenda zaidi kwa nyumba nzima. Chumba changu cha kulala siyo kubwa sana. Inatosha kitanda na kabati ya kuweka vitu na sehemu ya kuweka vitu vyangu vya urembo. Ni chumba siyo kubwa sana. Naeza sema iko kadri hapo katikati. Katika chumba changu cha kulala, nimepaka rangi ya kijani kibichi ambayo naipenda, ndio rangi yangu napenda sana, na pia nimepaka rangi ya manjano. Mimi napenda hizo rangi, sababu manjano inaniletea ile kung'ara, na rangi ya kijani inaniletea uhai, inanifanya kuhisi uhai. Kitanda changu nakipenda maana kimeundwa vizuri na ni kitanda maridadi sana. Kilitengenezwa kwa ustadi. Nikitanda ambacho napenda nikiulalia au nikiukalia ni mahali ambapo sipendi nitoke hivi hivi. Nikiwa kwangu katika chumba changu cha kulala. Jua hua nina chomoza asubuhi nikiamka naona jua likija na kuna mti mzuri sana wenye mandhari mzuri hua na uona katika dirisha yangu ya mahali ambapo hua nalala. Kitu ambacho kina nipendeza hapa chumbani mwangu nasema ni kitanda changu. Iliumbwa kwa ustadi kikatengenezwa kwa uzuri ni mahali ambapo napenda ni chukue muda wangu nakaa. Mara kwa mara hata huwa sikai kule sebuleni au mezani huwa napenda nikae kwenye room yangu kwa kitanda changu. Au nijiekelee kwa kitanda changu nikiwa "Too much noise" kwa hivyo chumba changu cha kulala diyo kama mbingu yangu ni mahali ambapo napenda kuchukua muda wangu kufanya mambo yangu hata saa hizi nikifanya kazi naifanya nikiwa chumbani.

Msimu wa mwaka ambao ninaupenda zaidi ni mingi huwa ninasema mwaka ikianza kila mwaka inakuja na uzuri wake na ubaya wake. Wakati naanza mwaka ninaishi kwa kusema au kujiambia kila mwaka au kila siku ikona uzuri wake. Kwanza kimawazo najitayarisha kujua kwamba nataka ni furahie mwaka wangu. Iwe itakua mwaka mzuri au mwaka mbaya. Ninasema lazima ni furahie. Iyo mwaka. Lakini hasa kabisa kabisa. Kwanzia mwezi wa Januari hadi Disemba. Januari sana sana huwa ni wakati wa matayarisho. Kujipanga kiakili. Kujipanga kimaombi. Kujipanga kifedha kujua vile utajipanga na vile si mwaka utakuwa. Disemba naye ni wakati ambapo watu wanapumzika. Wako sehemu mbali mbali, naeza kusafiri, uneza kufanya mambo mingi. Kwa hiyo unaeza kosa kuwa hata nyumbani. Hizi miezi zingine, mimi kwa zote mwaka mzima, mimi napendelea mwezi wanane. Mwezi wanane hauna msukumo zaidi. Hauna pressure nyingi kwasababu wale ambao watakuwa wamepanda chakula wanakuwa wameshavuna hizo miezi. Kuna chakula kwa wingi pia hakuna pressure. Ya kuenda kuzurura sana. Ni mwezi ambao unakalika. Manake kuna vyakula vya kutosha kutoka shambani. Kwa hivo watoto wanaweza kufaidika kwa hiyo mwezi wa nane kwangu naona ukiwa mwezi mzuri. Wakati wa mwezi wa disemba, huwa ni kipindi cha kutumia pesa nyingi sana kwa ajili ya mambo mengi. Usafiri, kwenda sehemu na sehemu, kwenda kupatana jamii na mambo wengine. Yote hayo yote yana gharama. Ni mwezi huu wa agosti wanane mwezi ambao ni wa mwezi wa mwanzo mpya. Unakuwa na utulivu na huwa kuna vyakula vya kutosha kwa hiyo hata watoto wakiwa nyumbani kwenye likizo wanafurahia. Na tena likizo yao huwa fupi. Kwa hivo bado wakirudi shule ukona wakati wa wako mwenyewe kujiangalia na kujinufaisha. Mwezi wanane wa mwaka ndiyo na upendo zaidi.

Kuogelea ni kuzuri sana. Ni talanta nzuri sana. Wakati unaogelea unahisi kama uko samaki. Unaweza kulala kwa maji na usonge kutoka sehemu fulani mpaka sehemu ingine. Kwanza kabisa hayo mimi naona kama ni maajabu, kwa sababu kuogelea itataka ulale kwenye maji na mimi nashukuru mungu najua kuogelea ninapenda kuogelea kwenye swimming pool na pia napenda niende huko kwenye bahari. Kuogelea ni kuzuri sana kwa sababu kuogelea pia ni mazoezi ni zoezi kubwa sana wa mwili. Ni zoezi ambalo linahusu viungo vyote vya mwili. Ukiwa unaogelea utapata kwamba, ukitoka kuogelea unasikia njaa zaidi na unahisi uchovu. Ni kwa sababu wakati unaogelea, unatumia sehemu zako zote za mwili. Kwa hivyo unakuta, nguvu inapunguka. Kuogelea ni kitu ambacho napendelea sana. Kama vile nimeulizwa hapo kama napenda kuogelea, nitasema ndio napenda kuogelea. Iwe ni kwa bahari au niweze kuogelea kwenye swimming pool. Ninapenda sana kuogelea. Na pia pangu ni talanta. Ninaienzi sana, kwa sababu ina jenga mwili wangu.

Ripoti zangu za kazi huwa naziandaa kuanzia wakati ambao niko na jukumu la kufanya jambo fulani. Sana sana kwa sababu kazi yangu ni za kutoka inje kuenda kuzungumza na vijana. Huwa ninaandaa kwanza bajeti ya kutoka nje, kisha ninatumana kwa watu wa pesa, waweze kunifadhili na hizo pesa za kuenda, na pia kulingana na bajeti ya activity au mchezo ambao tuko nao, ninaandaa. Nikishatuma kule, ninakuja, ninapanga kazi vile itakua na kupanga ratiba ya kazi. Nikishapanga hiyo ratiba, sasa ninaifuata. Wakati nimeenda kufanya hiyo kazi huko nje, nahakikisha niko na picha zangu, niko na kamera. Na hata simu siku hizi zetu ziko na kamera ninapiga picha pia halafu tukimaliza ninakuja ninaandaa ripoti za hiyo kazi vile ilikuwa sasa nitaandaa hiyo ripoti kulingana na vile nilianza kwa kuandaa hiyo activity. Kuanzia mwanzo, mpaka mwisho na zile picha ambazo nilichukua pia ninaziweka kwenye ile ripoti. Kisha ninaandika draft ile ya kwanza halafu ninarekebisha. Nikisharekebisha, ninampatia mkubwa wangu meneja. Aweze kusoma, aone kama kuna mabadiliko inahitajika au kuna kitu ninastahili kuongeza. Akishaangalia na anipe mawaidha yake, ninarekebisha vilivyo, alafu kisha ninatuma hiyo ripoti, ikiwa imeshakubalika. Hivyo ndio huwa nafanya, ripoti yangu.

Mimi ni mwana spoti, ninapenda michezo mingi sana. Nimecheza mchezo wa voliboli, nimecheza mchezo wa basketboli, nimecheza mchezo wa handboli, nimecheza mpira wa kandanda, nimecheza table tennis, nimecheza squash, na kucheza mchezo wa ina mbali mbali. Lakini huu mchezo wa ubao sijaucheza na sidani naupenda, mimi napenda mchezo ambao ninakimbia ili iweze kusisimua misuli yangu, hata mchezo wa ubao mwenyewe mimi siutambui wala siujui, lakini napenda mchezo aina mbalimbali. Kama hizo nimetaja mchezo handiboli ndio wangu wa kusisimua kabisa, nimeucheza hadi nikachezea taifa. Mchezo wa basket boli pia niliucheza hadi nikakua mpiga kipenga, nikawa napiga na ofisieti zile mechi napenda. Lakini hii mchezo wa ubao kwangu mimi siupendi kati ya mchezo yote. Pengine inafraisha wengine lakini kwangu hainisisimui vilivyo.

Mahali popote kazini kuna changamoto zake. Kuna uzuri wake na kuna changamoto zake. Uzuri ni kwamba kuna mambo mingi ambayo unajifunza, kuna mambo ambayo na kufanya uwe mtu kama unakuwa kiongozi, na kufanya unakuwa na mawasiliano na wengine. Mambo mengine kadha wa kadha pia inafanya una unalipwa senti, unalipwa mshahara. Lakini wakati mwingine kunakuwa na changamoto kule kazini. Changamoto zingine zile nazungumzia ni kama moja ni changamoto ya mapendeleo. Unakuta kwamba kuna wakubwa wengine, wanapendelea wengine. Kwa hivyo wakiwapendelea, unapata sasa katika ile hali ya upendeleo, unapata kwamba wengine wanafinyika. Tena, saa zingine, umefanya kazi sana miaka mingi na haujapata kupewa promotion. Au kuinuliwa au kuongezewa mshahara. Wakati unaenda kuomba, unapata unatishiwa. Ndiyo kusudi, usiweze kufanya nini? Usitoke, ubaki tu kwa ile hali. Sasa unakuta pesa yako haiongezeki na kazi imeongezeka. Pia kuna hawa wafanyakazi wengine wana wivu kukuekelea maneno kwa wakubwa wako. Sasa wanafanya wewe una unachukuliwa vibaya na pengine kweli. Wewe hujatenda jambo lolote mbaya. Kuna wengine nao hawapendi kufanya kazi lakini wanatumia ujuzi wako kuenda kujitetea na wanajua vizuri sana kwamba sio wao wamefanya hiyo kazi ikiwa mzuri ni wao wanajipatia ile usema kwamba ni wao ndo wamefanyo. Pia wakati mwingine wanaleta kazi za dharura ambazo haukukuwa utarajia. Na saa zingine kutumwa sehemu ambayo hukuwaa umepangia kuenda. Na pengine umetumwa na haukupewa kila kitu ambacho ulikuwa unahitaji kutumia kwa hiyo kazi. Kwa hiyo inafanya kazi inakua ngumu na inakua ni changamoto kubwa. Pia, kuna changamoto zingine kazini, wanasema kwamba watakusaidia, huwa unapata matibabu ukiwa mgonjwa, unapata kuwa wanarudi, wanageuka, wanasema kwamba, hauna hauwezi kupata matibabu, ukitaka uende, ukajishugulikie, wakati umekua mgonjwa. Na hiyo ni mbaya sana kama mwenzangu alianguka akavunjika miguu. Na hakusaidiwa na lolote. Nikawa alijigharamia kuenda kujitibu. Kwa sababu hakukukuwa na mchakato mzuri wa kusaidiwa wafanyikazi wakati wamegonjeka au wameumia kule kaziini. Pia wakati mwingine wanachelewesha mkataba wa kazi. Unajikuta unaanza kazi wakati wanaleta mkataba umefanya kazi miezi mingi kwa hivyo kukuongeza hata mshahara na kuwa ni gumu na umeshafanya mwaka ukaisha. Na kwa sababu hakuna kazi nyingi nje inakubidi tu uendele na kufanya japo unakuta hapo wamekuchezea ni baya. Kwa hivyo kuna changamoto mingi kazini ina inakufanya unaeza tegemea sana pesa.

Kukaa hapa ulimwenguni ni vizuri uwe na nina marafiki wengi na wengi pia kwa sasa wameenda kuishi mbali mbali kwa sababu watu wakiwa, wengine wanaolewa, wengine wanaoleka, wengine wanaenda sehemu mbali mbali. Mimi tangu utotoni nimekuwa na marafiki wengi, wale ambao nilikuwa nao kwenye shule ya chekechea, niliachana nao na wengine wengine wenye shule ya ya primary na wengine kwenye shule ya secondari, pia na wengine wa college. Lakini kuna rafiki mmoja nilipatana naye wakati rafiki yangu wa karibu zaidi, alikuwa anaitwa penina, alikuwa rafiki wa maana sana, halikuwa rafiki, zaidi ya rafiki kama ambae ningemtaja kwa dada yangu. Tulipatana na yeye kwa shule ya upili ambayo ilikuwa ni ya mabweni ya kufunga. Wakati huo mimi nilikuwa nilitoka huku Nairobi nikaenda kwa shule kule mashinani. Na sikuwa nimezoea hiyo maisha ya kulala kwenye bweni alikuwa rafiki wa msaada. Wakati huo nilikuwa nimepoteza baba yangu na mama yangu. Kwa hivo alikuwa ni rafiki wa nguvu. Wakati tulikuwa shuleni, alikuwa anatoka sehemu, mbali sana na mimi mahali natoka. Lakini kwa vile sikuwa na wazazi, alikuwa, akifanya shopping, alikuwa anakuja na zake, pamoja na zangu, kwa sababu yule aunti ambaye nilikuwa naye, hakuwa, ananishughulikia vile inatakika. Kwa hivyo huyu, alikuwa ananisaidia, nikiwa mgonjwa ananiletea maji, nikiwa sina vitu vyangu vya shule, alikuwa ananununua. Ananunua, wakati ananunua zake, anakuja na pamoja na zangu. Ni rafiki ambaye, naeka, namuenzi zaidi. Tulikuwa, tunalala, ye alikuwa analala juu mimi nalala chini, na alikuwa rafiki wa kweli. Kuna wakati nilikuwa mgonjwa, akanipeleka kwao kunisaidia, wakaninunulia dawa na kunipeleka kuona daktari, nikapona. Huyo ni rafiki namuenzi, japo ni miaka mingi, hatujaonana, huwa nasema mungu ambariki mahali popote yuko kwa sababu alikuwa ni rafiki zaidi ya rafiki. Na mungu ambariki popote alipo kwa sababu alinijali kama dada yake kama ndugu yake.

Nikiwa kwa dirisha yangu hapa chumbani kuna mambo ambayo ninaona huku nje. Naona jua limechomoza vizuri. Ninaingia hadi kwa dirisha yangu ya kwangu kwa kulala. Pia ninaona miti kuna mti mkubwa ambao nimepakana nao kwa jirani mti mwenyewe mkubwa mpaka na nyumba ambazo ni za ndege ni mti mkubwa sana maridadi. Pia, kunayo fensi ya maua ambayo tumefensi nayo kwa hivo linaona fensi ikiwa na maua mekundu. Pia, linaona ndege kwa angani wakienda kutua kwa hiyo mti ambayo nawaeleza. Wanatua hapo na wanaruka wakienda sehemu nyingine. Wengine wanatulia kwa nyota zao na kunao ambao nawaona wakipepea. Jua linachomoza vizuri sana. Kuna barabara pia hapa katikati ukishapita kwa fensi yangu nina kuna barabara ya kuelekea kwa majirani zangu. Wakati huu sioni yoyote akipita kwa barabara. Pia, nina kumbuka kuna wakati ata nilikuwa sitaki kuangalia nje wakati nilikuwa nahisi niko mgonjwa na weather ilikuwa mbaya, nilikuwa naona mchana ni mrefu sana, nilikuwa nikiwa nasikia vibaya sana. Kuangalia nje nilikuwa naona kama jua haitaki kutua ilikuwa pale pale. Lakini wakati nimepona kila siku siku hizi nikiangalia nje na huwa naamshwa na jua likichomoza likiingia kwenye dirisha. Kwa hivyo, vile nimekueleza, haya ndiyo mambo ambayo yanaonekana. Wakati huu ni msimu wa jua, wakati wa januari, kwa hivyo, jua ndiyo kingi kuliko, haa, hakuna mvua. Ukiangalia kwenye sky, hiko bluu kabisa, iko safi kabisa. Hiyo ndiyo ninaona papa kupitia dirisha yangu ya chumbani.

Nyota ni za maridadi sana, hasa wakati wa usiku, huwa zinatokea zikiwa, zina shebu mbali mbali, pia zina ng'ara, zinatoa muangaza tafauti tafauti, na pia zinaunda mwelekeo tafauti tafauti usiku, inafanya anga, inakua rembo sana. Mimi ninapenda kuangalia nyota, usiku, ni mandari mzuri sana, huwa inafanya, ninajiuliza maswali mingi sana, nikiangalia shepu, nikiangalia ile taa ambayo inatoa, na vile inatembea usiku, huwa nafraia sana kuona nyota. Nina nifanya ninauliza, najiuliza maswali kama nani alieziumba, alikuwa anafikiria nini, hiyo nyota, kwa sababu kuna wale wanajua kuna maana nyota mbali mbali, najiuliza sasa hiyo nyota inamanisha nini, mbona ni rembo hivo, uwa na mandari mzuri sana wakupendeza. Kwa hiyo, ninafuraia sana kuwona nyota. Nyota ni mzuri sana. Pia zinatukumbusha kwamba sisi wenyewe. Ni nyota, kila mmoja wetu, ananyota yake. Aliumbwa halafu ana uzuri wake, na kuna kitu anaongeza katika ulimwengu. Uwe unajua au hujui. Kulingana na mimi nikiangalia hizo nyota, huwa najiambia vile. Kwa hivyo ni mandhari ambayo napenda kuangalia na kufurahia sana. Nyota usiku. Naona kama ni maandishi ambayo yameandikwa kule mbinguni. Katika hewa, inafurahisha sana.

Nikiwa nyumbani huwa na mambo mengi ambayo nafanya kama kazi, kusoma, kufanya usafi, kupanda mauwa au kupanda vyakula. Kwa hivyo ni nakuwa na mambo mengi ambayo nafanya. Nikiwa nyumbani huwa na kuwa na furaha sana kwa sababu inanipa nafasi ya kufanya vitu ambazo napenda. Furaha yangu kubwa kwanza huwa ni kwamba niko na uhuru wa kupanga kazi zangu vile nataka. Ninaamua wakati gani nitaamka na wakati gani nitaanza kazi. Kisha ninajua ni kazi gani ninataka nianze nayo alafu badaye kazi gani nitamaliza nayo. Ni wakati ambao mimi mwenyewe najiongoza na hiyo ni furaha yangu sipendi kuongozwa na yayote. Napenda kujipanga kwa sababu ninajua jukumu zangu. Nikisha maliza mambo ya kujipanga ninajua vitu ambazo napenda kufanya nikiwa nyumbani. Na zinanipa furaha, nikupikia watu wangu nyumbani waweze kufurahia chakula changu. Na kuwapakulia, pia furaha yangu inakuja nikiwa na jamii yangu yote nyumbani. Tunasemezana, tunafanya kazi pamoja, tunashiriki katika mambo mengi, na furahia pia nikiwa nyumbani, nikiweza kuangalia miradi ambayo nime weka. Kwa sababu, wakati siko nyum, huwa sina wakati kuangalia miradi yangu ambayo nimeanza. Kwa hiyo inanipa nafasi au fulsa ya kutembea, kuangalia kila mradi na kujua vile zimeendelea. Zile ambazo napata kama zimeisha vizuri, huwa narudi na furahia zaidi. Nasema kumbe ile mradi wangu imefanikiza na hiyo inakua ni furaha yangu kubwa. Pamoja na pia, nikiwa nyumbani, ninayo, ruhusa ya kuangalia ni wakati gani nitapumzika. Mara kwa mara, ukiwa nyumbani, wakati mwingine, uko na kazi mwingi, unamaliza hii, unashika ingine, unamaliza hii, unashika ingine, unakuta siku, imeenda na unakua umechoka zaidi. Lakini nikiwa nyumbani kwa vile na jiongoza, furaha yangu ni kwamba nikisikia au nikihisi nimechoka, na jielezea na jiambia ebu pumzika. Na ninapumzika, hakuna wakunisukuma, hakuna wakunitawala, hakuna wakunielezea jambo hili ama lile, hiyo ni furaha yangu nikiwa nyumbani.

Nikiwa hapa nyumbani, huwa ba. Mambo ya ufugaji pia naweza kufanya. Na nikimanisha, nikisema ufugaji namaanisha kufuga wanyama aina mbali mbali ambao mimi mwenyewe nahisi ninafurahia. Aina ya mnyama ambaye ningependa kufuga ni kama vile ng'ombe au mbuzi wa maziwa. Pia nguruwe. Hao ni wanyama ambao ningetaka kufuga kwa sababu wako na faida nyingi. Ng'ombe analeta maziwa na akizaa mtoto pia analeta faida. Mtoto wake anaweza kuwa mkubwa hata akiwa wakiume, anaweza kunenepeshwa, kisha, akauzwa pesa nyingi. Maziwa pia tunapata, maziwa ya kunywa ambayo ni yale ambayo yamekamuliwa siku hiyo, na pia maziwa ambayo yanatengenezwa maziwa ya kulala. Mnyama mwingine ambaye nampenda sana ni mbuzi, haswa mbuzi wa maziwa. Hawa kunao ambao wanaleta maziwa wanatoa maziwa mwingi na maziwa ya mbuzi ni maziwa tamu sana. Niliwai kuwa na mnyama ambaye ni mbuzi wa maziwa. Wakati mwingine nikazifuga hapa nyumbani. Lakini kwa sababu ya thamani yao ikaibiwa. Nilikuwa na mimba na pia nilikuwa nakamua. Wanyama hao nilikuwa nao kama wanyama kumi na moja. Wengine wakiwa niwakukamuliwa na wengine wenye mimba. Na wengine ni watoto. Niliwapoteza kwa wezi ambao walikua wanapenda sana tunajua thamani ya mbuzi hizo. Maziwa ya huyu mbuzi ni matamu zaidi. Tena ni ya afya, yanaleta afya nzuri. Yanapunguza maradhi mingi. Hivo ni maziwa ya thamani. Glasi moja ya maziwa ya mbuzi ni ya thamani sana ni bei yake imeshinda bei ya ng'ombe kama mara mbili au tatu hivi. Kwa hivyo kuwa na huo mnyama anakuwa faida tena kwa kumulisha. Anakua ni rahisi sana anakula chakula kidogo sio kama vile ng'ombe. Kwa hivyo wakati huu ningetamani sana kwa sababu wale ambao niliibiwa ningetamani, nirekebishe kwangu vizuri, ili niweze kuweka mnyama huo mnyama wa mbuzi. Hawezi kunipatia faida zile zake. Tena mbuzi sio lazima azuzure, mbuzi anafungiwa. Mbuzi mwenyewe pia atakiwa amezaa watoto wengi ninaweza kuwauza kwa hivyo wananisaidia. Mimi tamaa yangu kubwa na ombi langu kubwa ni kuwa niweze kuwa na mbuzi wa maziwa kama mnyama ambaye namtazamia sana na namtarajia kwa maisha yangu kwa kuwa ni wa faida.

Watu hufanya ibada mahali, tafauti, tafauti. Mimi mwenyewe, ibada zangu, huwa naenda katika kanisa yangu, ambayo inaitwa sitam. Yaani Christ is the answer, ministries. Kwa kutafsiri ni kusema kwamba yesu ndiye jibu ya mambo yote ambayo tunapitia. Kule kanisani kuna ibada nyingi, kuna ibada ya jumapili. Kuna ibada ya katikati ya wiki ambayo ni ya jumatatu na pia kuna ya alhamisi. Mimi sana sana huenda ibada ambayo inakua jumapili. Iyo ndio ibada huwa mara kwa mara siwezi kukosa kwa sababu jumapili ni wakati wa watu wengi kuendea madhabahu kuenda kuomba. Nilikuwa natazamia niwe nikienda ibada mara mbili au mara tatu kwa wiki kwa sababu kunazo hizo nafasi ya kwenda ibada katikati ya wiki ili kuendelea na mambo ya kujijenga kiroho. Bado ninajipanga tukimaliza msimu wa maombj ninatarajia niwe nikienda ibada siku ya katikati ya wiki na pia siku ya alhamisi niende kwa ibada. Kwa hiyo kwa sasa ingawaje ibada ziko tatu mimi huwa naenda mara moja kwa wiki.

Nguo zinatengenezwa za kuweza kuongeza urembo na pia kufunika uchi wetu. Kuna nguo aina nyingi sana ambazo zina mandhari tofauti tofauti. Kunazo nguo ambazo ni fupi na ni za kubana. Pia kunazo nguo ambazo ni refu na hazikubani. Kuna nguo za kina dada ambazo zimeshonwa kwa kutumia masweta. Kuna nguo ambazo ni za kiheshima na za kiafrika zimeshonwa kwa kutumia vitenge. Kuna nguo ambazo zinatumia satin kushonwa. Na kuna nguo aina nyingi nyingi sana. Mimi kama mwafrika kama mkenya ninapenda sana. Kuvaa nguo vya kitenge ambazo ziko na printi tofauti tofauti na rangi tofauti tofauti. Kwa sababu nguo zetu za kiafrika huwa zinapendeza. Napenda kuonyesha mandhari ya kuwa mwafrika. Haswa vitenge vyangu hutengenezwa vikiwa vinanitosha vizuri ni ndefu. Na ni maridadi kuanzia juu mpaka chini. Pia naweza nikaongeza na kitambaa cha kufunga juu cha maridadi au cha kofia. Ukiniona nimevaa nguo yangu ya kiafrika. Hata na wewe utashangaa urembo ambao sisi tunao kama waafrika. Kwa hivo, mimi napenda hasa kuvaa nguo za nguo za kiafrika, ambazo zinashonwa kwa vitenge, na nguo ambazo ni za kispoti, ambazo zinani zinaashiria nahisi, niko huru, kuenda kwenye michezo, manake juu napenda michezo pia. Ninapenda pia nguo ambazo zile za wahindi ambazo zinaitwa kama dera ninazipenda ni nguo za kiheshima tena nguo ambazo zinametameta vizuri ukivaa unahisi vizuri. Hizo ndizo nguo ambazo mimi napenda kuvaa. Na dera kukiwa na joto unahisi kama hubani kwa sababu iko free iko na nafasi kwa wingi. Hizo ni baadhi ya nguo ambazo napenda. Sio lazima ziwe kwenye fashoni muda huu bora iwe ni nguo ambayo mimi napenda hata kama fashoni siku zake iliisha bado ninaweza kuvaa. Na nikajisikia niko mrembo wa kutosha.

Mpira wa mguu ni mpira mzuri sana kwa kuutazama. Ni mpira ambao unaleta msisimko na unafurahisha sana. Kama kuna mchezo hapa duniani ambayo imeunganisha watu matabaka mbali mbali na nchi mbali mbali ni mpira wa mguu. Ni mpira ambao inaleta watu pamoja na inaleta dunia pamoja. Mimi katika huu mchezo wa mpira wa miguu ninapenda sana timu ya Argentina kulingana na mambo ya World Cup kidunia katika mchezo wa dunia wa mpira wa miguu ninapenda timu ya Argentina. Hiyo kwangu kuwaona tu huwa nawapenda vile wanavaa yale mashati, vile wanacheza, na vile wanafanya mchezo pamoja kama kikundi kimoja. Nimewapenda tu tangu nyakati za mchezaji mmoja alikuwa anaitwa Ronaldo. Alikuwa anitwa nani hivi? Alikuwa anaitwa kulikuwa na mchezaji moja. Ambaye halikuwa anacheza hiyo soka vizuri sana halikuwa na vajiezi namba kumi Maradona halikuwa naituwa Maradona kutoka Argentina. Hapa Afrika timu ambayo naienzi inaitwa Senegali. Wasenegali ni watu ambayo wanatoka sehemu ya magharibi ya Afrika na ni watu weusi warefu katika bara la Afrika, juzi walicheza pamoja na timu ya Morroco na wakawashinda na nilifurahi sana sana sana. Ni timu ya vijana chipukizi ambao wako na uzoefu wakucheza mpira sio tu Afrika kwao bali hata nchi za nje. Tena ni vijana ambao wako na disipline ya hali ya juu na ni wachezaji ambao wanajua majukumu yao kwenye kiwanja. Pia ni wachezaji ambao wanapenda sana kufanya kazi kama timu. Hivi majuzi wakicheza katika finali waliona kwamba wamedhihakiwa na na vile msimamo wa refarii mpiga kipenga wakaamua wote kutoka kuenda nje hadi wakarudishwa ndiyo mchezo ukaweza kuendelea inamanisha wako na kusikizana na kufanya kazi kama kitu kimoja. Ndio maana napenda timu ya Senegali. Kwa hiyo timu ambayo naipenda kwa dunia ni Argentina. Na hiyo timu nyingine inaitwa Senegali ambayo inatoka Afrika. Na hiyo hao ndiyo mabingu wa mwaka huu wa mpira huo wa miguu hapa Afrika.

Nyumba yangu ina vyumba vingi, kunao jikoni, kuna ofisi pahali pa kusomea, kunao chumba cha kulala, kuna chumba cha sebuleni ambapo watu wanaeza kukaa na waone runinga au wawe na mikutano yao, na kunao varanda, jikoni, bafu na mahali pakuogea au choo. Mimi napenda chumba cha jikoni. Jikoni kwangu naipenda kwa sababu huwa napenda upishi jikoni. Muda wangu mwingi naweza kujikuta jikoni. Aidha ni kiwa naosha viyombo au nafuta pale jikoni au napika chakula. Jikoni huwa inachukuwa muda wangu mwingi. Napenda jikoni pwangu kwa sababu ni mahali ambapo nachukua muda wangu kutengeneza chakula kwa jamii yangu. Jikoni yangu iko na rangi ya manjano na nyeupe. Na hizo ni rangi ambazo napenda. Pia kuna dirisha kubwa ya kuweza kutoa harufu ya chakula tamu nikipika pale jikoni. Shughuli zangu hapo kama vile nimesema mwanzo huwa ni kutayarisha chakula kufanya usafi ya hapo jikoni. Pia ni kazi ya kuosha viyombo na kupanga viyombo pamoja na kuwakikisha kwamba kila kitu kiko pahali pake vizuri. Jikoni ni mahali mimi ninapenda sana. Najua nikiwa jikoni ningumu nikose kitu ya kula. Kwasababu mimi ndio huwa ninapanga vitu na ninajua ni wapi nimeweka nini ndiyo maana nasema jikoni ni mahali au chumba changu muhimu kwa nyumba yangu kubwa.

Kila mtu ana ndoto ya likizo yake vile angetaka iwe. Mimi binafsi ningeweza kushiriki kwenda nchi ambayo inaitwa Singapore. Kwenda kuona mandhari ya maendeleo ambayo iko kwa ile nchi. Ningependa kwenda nikitumia ndege. Nimekua nikitamani sana niweze kwenda kule nikajionee mandhari ya huko. Nikielekea huko, ningetamani nione nchi hiyo, kuanzia ufukweni, milimani, na pia mijini yao. Nimesikia kwamba teknolojia yao iko kwa hali ya juu zaidi, na ningependa kuona. Hayo yote. Pia ni ndoto yangu kulala kwenye zile hoteli ambazo ni za nguvu zaidi. Kwenda kwangu kwanza niende nikiwa nimepanda ndege. Pia nipate hoteli nzuri sana. Yenye mandhari mazuri na ninakula vizuri. Ninafanya zoezi. Na ninatolewa kupelekwa kwenda kujionea mandhari ya nchi hiyo ya Singapore. Imekua ni ndoto kubwa sana. Nimekua nikiota. Na ninaamini siku moja nitaenda huko kutembea. Pia ningependa nisafiri na mmoja ambaye nampenda au kwa ujumla nisafiri na familia yangu. Itakuwa italeta furaha tele na historia kuu kwa familia yetu. Kuona kwamba tumesafiri wote na tukafurahia mandhari ya nchi za nje. Pia, tukiwa huko, ninajua kwamba nitapata mandhari ya mahali penye naweza kupumzika. Pia, na pia, nipate mandhari ya kutembea mahali pengi huko katika zile town ambazo ziko kule Singapore. Itakuwa ndoto muhimu sana ambayo imetimia na likizo yangu najua itakuwa niya kufana kweli kweli.